Kamwe ina maana ya isioweza kutokea. Yaani mfanwa hili jambo haliwezi kutokea kamwe. Ina maana hili jambo halitokuja kuwahi kutokea.

Jiko ni sehemu au ni kifaa ambacho kinatumia kupikia. Kupitia jiko tunaweza kupika vyakula tofauti tofauti.